Ndiyo, mimi nilikuwa athlete kitambo, but huwa nafanya mazoezi kidogo kidogo, napenda kukimbia, lakini kukimbia ile ya kufanya mazoezi si ile ya kushindana, mi ni armature kiasi. So, na nimezeeka pia mwili wangu ni mzito, so mi huwa na jog-jog huku nikikimbia polepole, bora nisihurt mwili wangu, but mazoezi ni muhimu kwa mwili.